Kuna muda napenda kufanya kazi peke yangu. Lakini kuna muda mwingine pia ila inabidi mfanye kazi mkiwa mkiwa wengi ndiyo mmalize kazi hiyo kwa haraka. Iwezekanavyo ila mimi huwanga napenda kufanya kazi tukiwa wengi kwa sababu hiyo huwanga inasaidia sana. Iwapo mnataka kumaliza kazi hiyo kwa haraka, mnafaa muifanye mkiwa wengi sawasawa. Kulingana na mimi napenda kufanya kazi na wengine.